Ndiyo napenda kuenda pwani, pwani hunipa utulivu na furaha kwa sababu ya upepo mwanana sauti ya mawimbi na mantari nzuri ya bahari kukaa ufukweni au kutembea kando ya maji hunifanya nijisikie huru na kupumzika pia napenda pwani kwa sababu ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia muda wa marafiki au familia huangalia bahari na machweo jua huniachia kumbu kumbu mzuri na hunisaidia kupumzika kupunguza msongo wa mawazo.